Timu ninayoifuata sana ni Manchester United, Real madrid na Kwa Afrika Mashariki Mashariki Simba na Yanga. Kwa sababu ndizo timu ambazo watu wengi huzipenda na huzijadili kila siku.

Kwa kawaida nafua nguo mara moja hadi mbili kwa wiki. Mara nyingi mwishoni mwa wiki nikisubiri nguo zijaze kidogo ndipo nifue. Isipokuwa kama kuna nguo nimezitumia sana kama za mazoezi hizo zinaweza kuoshwa mapema.

Ndiyo napenda kuendesha baisikeli. Naipenda kwa sababu katha, inapumzisha akili, kuendesha baiskeli kuna nisaidia kutulia upepo usoni mawazo yanapungua. Ni mazoezi bila presha, unafanya kadio bila kata kuhisi kama unajitesa, kama jimu, uhuru. Unaweza kupita njia ndogo ndogo kuona mazingira kusimama popote. Pia ni rafiki kwa mazingira hakuna mafuta hakuna kelele hakuna moshi. Pia inalatha ya utoto kidogo, inakukumbusha siku ambazo mambo yalikuwa rahisi.

Ndio, napenda kuvaa kofia. Naipenda kwa sababu inalinda dhidi ya jua hasa mchana, kichwa hakichomeki, na ni rahisi kukistahili. Hata ukiwa hujapanga sana, kofia inaokoa muonekano. Inasaidia saidia siku za hair bad day, unavaa tu mambo yanakaa sawa. Inanipa hisia ya kujiamini kidogo hasa kofia ikikaa vizuri. Lakini si kila siku, kuna siku unataka kichwa kipumue tu.

Ndio, napenda kuchora na kupaka rangi. Sio, kwamba ni mtaalamu, lakini navipenda kwa sababu vinapunguza msongo wa mawazo, nikianza kuchora akili inatulia tu. Ni njia ya kujieleza hata bila maneno. Kupaka rangi, kuna rudisha utoto kidogo. Hakuna presha ya kufanya kikamilifu. Unajisikia huru, hakuna sheria nyingi ni wewe na mawazo yako. Mara nyingi napendelea kupaka rangi kuliko kuchora kutoka mwanzo. Kwa sababu ni rahisi na kunanipa utulivu zaidi.

Ndiyo, napenda kujifunza mambo mapya. Ninapenda kujifunza kwa njia hizi, kwa vitendo, nikijaribu mwenyewe hata nikikosea ndipo najifunza haraka zaidi. Kwa kusoma na kutazama makala, fupi, video ya YouTube, au kusikiliza podcast. Kwa kuuliza maswali, nikiuuliza watu walio bobea, au kusikiliza uzoefu. Wow. Kidogo kidogo sipendi kulundika mambo mengi mara moja hatuwa ndogo zinaingia kichwani vizuri. Nikiona faida yake nikijua itanisaidia kweli. Motisha inaongezeka. Napenda pia kujifunza kwa njia isio na presha si kwa ajili ya alama bali kwa ajili ya kuelewa na kukua.

Ndio, napenda asali sana. Ni tamu ya asili na ina manufaa mengi. Baadhi ya manufaa ya asali ni kwamba hutoa nguvu, ina sukari ya asili inayosaidia kuongeza nguvu haraka. Husaidia afya ya tumbo, inaweza kusaidia mng'eng'enyo wa chakula. Huimarisha kinga, ina virutubisho, vinavyosaidia mwili kupambana na magonjwa. Hupunguza kikohozi na maumivu ya koo. Asali na maji ya uvuguvugu au tangawizi ni msaada mzuri. Mzuri kwa ngozi husaidia kulainisha na kuponya ngozi. Utumizi wa asali. Kama chakula kwenye chai, uji, mkate au kama tamu mbadala wa sukari. Kama dawa ya asili kwa kikohozi, mafua au uchovu. Kwenye urembo hutumika kwenye mask za uso na nywele. Kwa kupika hutumika kwenye mikate au mikate na vyakula mbalimbali.

Kwa kawaida nahifadhi data sehemu zaidi ya moja ili yawe salama. Kwenye kifaa changu kama simu au kompyuta kwa vitu ni navyo vitumia mara kwa mara. Kwenye cloud kama Google Drive au iCloud kwa nyaraka, picha na vitu muhimu hii inasaidia nisipoteze data kifaa kiharibika. Backup. Mara kwa mara na hakikisha nina nakala ya ziada. Na pia nalinda kwa neno siri na wakati mwingine uthibitisho wa hatua mbili ili data isivuje.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani lakini kwa kiasi. Napenda kwa sababu nina utulivu na ninaweza kuzingatia vizuri, naokoa muda na gharama za usafiri, ninajipangia muda kwa urahisi zaidi lakini pia kuna changamoto. Wakati mwingine nakosa mawasiliano ya ana kwa ana na wenzangu, inaweza kukufanya uvivu kama hujijengei ratiba. Kwa hiyo, kwangu mchanganyiko wa kazi nyumbani na ofisini ndio mzuri zaidi.

Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa mtazamo wa kujifunza na kuelewa. Sera, historia na jinsi maamuzi ya kisiasa yanavyo adhiri maisha ya watu. Mazungumzo ya aina hiyo hunifungua macho na kunifanya nifikirie zaidi. Lakini sipendi sana siasa ziki geuka kuwa ugomvi matusi au upande mmoja tu kushinda. Nikizungumuza kuhusu siasa napendelea heshima, hoja na kusikilizana.

Kila siku, ninatumia zana kadha za, dijiti ambazo zinasaidia kazi, mawasiliano na burudani. Moja, simu ya mkononi. Kwa mawasiliano, yani SMS, WhatsApp, barua, pepe, kalenda na kamera. Mbili, kompyuta au laptop. Kwa kazi kubwa kwaandika kuchambua data na kufanyia utafiti. Tatu, Barua Pepe, Gmail ama Outlook. Kuwasiliana na wenzangu au kupata tarifa muhimu. Nne, zana za kuhifathi data, cloud, Google Drive, iCloud. Kuhifathi na kushiriki nyaraka. Tano, zana za usimamizi wa kazi. Trello, Notion au Microsoft to do. Kupanga kazi na kufuatilia maendeleo, zana za burudani na habari, YouTube spotify au apps za habari, kujifunza kupata habari na burudani. Kwa kifupi zinaunganisha mawasiliano kazi na maarifa kila siku.

Utoto wangu ulikuwa wa michezo na udadisi. Nilipenda sana kucheza michezo ya inje kama mpira, kukimbizana na marafiki na kuruka kamba. Pia nilipenda kuchora na kuandika hadithi ndogo ndogo nikitumia mawazo yangu tu. Pia kuwasikiliza hadithi ya wazee. Nilipenda jinsi walivyo fundisha madili kupitia simulizi. Kuvunja na kukusanya vitu, kutaka kujua, vina fanyaje, kazi. Kwa ujumla, nilikuwa napenda vitu vinavyo changanya, ubunifu na kujifunza.

Mboga ni nazo penda zaidi ni sukumawiki, ni tamu kidogo na hutoa nguvu. Spinach ni rahisi kuandaa na yenye virutubisho vingi. Karoti hutoa ladha nzuri kwenye mchanganyiko wa mboga na ina vitamini A nyingi. Brokoli ni nzuri kwa afya na hupika haraka. Viazi, vitamu, ingawa ni mizizi, napenda kwa sababu hutoa nguvu na ina ladha tamu. Kwa kifupi napenda mboga ambazo zina afya na zinaweza kupikwa kwanjia mbali mbali.

Baadhi ya maendeleo muhimu ambayo ningependa katika jamii ni moja, elimu bora na inayo patikana kwa wote. Kuona watoto na vijana wanapata elimu bora bila vizuizi, vya rasilimali au kabila. Kuongeza ufahamu wa teknolojia na ujuzi wa maisha. Pili, afya na ustawi wa wananchi. Huduma za afya zikiwa rahisi kupatikana na zenye ubora, jamii yenye fahamu kuhusu lishe usafi na afya ya akili. Tatu, maendeleo ya uchumi, imara na usawa wa kipato. Ajira zinazo tosha ni zinazo kithi mahitaji ya msingi. Fursa sawa kwa wote kuanzisha biashara au kupata maendeleo ya kifedha. Nne maendeleo ya haki na usawa wa kijamii kutokuwepo kwa ubaguzi wa rangi jinsia dini au kabila mfumo wa sheria unao wahakikishia watu usawa. Tano, maendeleo ya usalama na utulivu, jamii yenye amani ambapo watu wanaweza kuishi bila hofu ya furugu au uhalifu. Sita, maendeleo ya utunzaji wa mazingira. Jamii inayo hifadhi rasilimali za asili ikiepuka uchafuzi na mabadiliko ya tabia nchi. Saba, maendeleo ya ushiri kishwaji wa wananchi katika maamuzi. Kila mtu ana nafasi ya kutoa maoni na kushiri katika mamuzi yanayo gusa maisha yao. Kwa ufupi, maendeleo bora katika jamii yana husisha ustawi wa kifedha kijamii kiafya, elimu, haswa, usawa na usalama.